Timu yetu inaanza mradi mpia wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidi Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi nilio izoea. Lakini sasa kuna vipengele vipia vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatuwa za kwanza. Kila mtu anajukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Ni mewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakua magumu. Tunahakikisha mradi huu wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni zoefu mzuri Tunajifunza pamoja.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

Ndiyo, napenda hesabu. Napendezwa sana na jinsi zinavyopanga mawazo ya kutusaidia kutatua matatizo kwa njia ya mankiti. Kwanzia kuhesabu vitu kwa kawaida hadi kutatua maswali magumu. Hesabu zina aina, fulani, ya uzuri wake. Pia napenda hesabu kwa sababu zinatumika karibu kila mahali. Katika biashara, teknolojia, sayansi na hata maisha ya kila siku bila sisi kutambua. Na wewe je unapenda hesabu za kinupa wakati migumu kidogo.

Ningependa kujifunza lugha ya kihispania. Ni lugha inoyozungumuzwa na watu wengi sana duniani na inavutia kwa sababu ya utamaduni wake mziki na namna inavyosikikana. Pia ingeweza kunisaidia kuwasiliana na watu kutoka nchi nyingi tofauti. Zaidi ya hilo, kujifunza lugha umpia hunifungua akili na kunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Ingekuwa safari ya kufurahisha na yenye manufaa, hasa katika kusafiri na kwa kazi za kimataifa.

Kazi ninao idhamini zaidi ni ile inayotuha fursa ya kuwasedia wengine. Kuwa na uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu au jami kwanjia chanya ni jambo la kipeke. Hata kazi ndogo inayo wasedia watu kufanikisha malengo yao inaweza kuwa na nathamani kubwa. Kwa mfano, walimu wanavyo fundisha na kuelimisha kizazi kipia, au madaktari wanavyokoa maisha, kazi hizo zinanipea heshima kubwa kwa sababu zinajenga jami. Pia ni nathamini kazi zinazo hitaji ubunifu wakili. Kwani zinazo chochea mawazo na kuleta furaha ya kutatua changamoto. Wakati mtu anafanya kazi inayo mchangamusha kihisia na kima wazo, inakua zaidi ya kazi. Ni jambo linalofanya mtu ajisikie wa maana, hii inaweza kuatatika fani za sana. Utafiti au hata teknolojia ambapo mtu anapata suluhisho la kipeke kwa matatizo.

Likizo yangu ya ndoto ingekua safari ya kuenda mahali penye utulivu na uzuri waasili. Kama kando ya bahari au milimani. Ninge penda kuamka asubuhi nikisikia sauti ya mawimbi au upepo mwanana. Bila haraka za kazi au majukumu. Hapo ningepata mda wa kupumzika, kufikiri na kujifraisha kwa mazingira. Wakati wa likizo hiyo, ninge penda kutembea na kuchunguza utamaduni wa wenyeji. Kuonja vyakula vyao, vyasili, au kujifunza historia la eneo hilo. Safari kama hii hunipa na fasi ya kupanua matazamo wangu na kufurahia utofauti wa dunia. Pia ningependa kuchukua picha ya kumbukumbu ambazo, ningezikumbuka kwa muda mrefu.

Ninachaji kifaa changu angalau mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Ikiwa ni simu au kompyuta ya kibinafsi, ninapendelea kuwakikisha kwamba chaji iko karibu kamili asubuhi, ili nisione tatizo la betiri kushuka katika ya kazi au mawasiliano. Kwa kawaida, kama nimekua nikitumia kifaa kwa muda mrefu kwa kazi za mtandaoni au michezo, linaweza kuhitaji chaji ya haraka katika ya siku. Lakini mara nyingine, ikiwa matumizi ni madogo, chaji moja asubuhi inaweza kudumu siku nzima. Kwa hivyo tabia ya kuchaji inategemea sana, jinsi na muda ninavyo tumia kifaa changu.

Uzoefu wangu wa kushangaza zaidi ulikuwa, nilipokuwa nikitembelea sehemu yenye mandhari ya ajabu na utofauti kabisa kwa maisha ya kila siku. Nilikuwa nikiwaona maumbo ya mlima, mito yenye maji safi na wanyama wa pori kwa ukaribu. Jambo ambalo lilinifanya nihisi kama nipo katika dunia ya ndoto. Hisia ya utulivu na mshangai wakati huo haingeweza kueleza kwa maneno, kwa sababu si kila kitu ilionekana kipi kwa cha ajabu.

Ndiyo, nilikwenda kwenye tamasha la muziki mara kadhaa, na kila tukio lilikuwa la kipekee sana. Hisia ya kuwa mbele ya jukwaa, ukisikiliza sauti ya muziki ukiwa na watu wengi waliofurahia pamoja na wewe. Ni jambo lisilo na mfano, mandhari, taa na shauku ya umati yalifanya kila wimbo uonekane wenye nguvu zaidi. Na hata wimbo niliokuwa nikiupenda sana ulisikika tofauti kwa furaha ya kipekee. Pia nilifurahia kuungana na marafiki na watu wapya katika tamasha hilo. Muziki unavunja, mipaka ya lugha na utamaduni na mara nyingi unaleta watu pamoja kwa sababu ya hisia zinazofanana.

Kipindi cha televisheni ninacho penda zaidi ni kile cha dokumentari au cha kuelimisha Ninavutiwa sana na vipindi vinavyoonyesha historia, sayansi au maisha ya wanyamapori kwa sababu vinavyo fungua macho kuona dunia ya mtazamo mpya kUpitia vipindi hivi, sii tunajiburudisha mbali pia nakujifunza mambo mapya ambayo siwezi kutaya kuyepata kirahisi katika maisha ya kila siku Pia napenda vipindi vya utumbuzi au vichekesho kwa kweli Kwa sababu mara nyingine ni vizuri kupumzika na kucheka. Vichekesha vyema vinaweza kubadilisha hisia mbaya kuwa nzuri na kujifanya nijisikie mkarimu na mwenye furaha.

Napendelea kuosha na kulea nywele zangu angalau mara moja kila siku Hasaa asubuhi ili ziwe safi na zenye afya kuosha nywele hunisaidia kuondoa uchafu, mafuta ya sio ya lazima na kuzifanya nywele ziwe laini na rahisi kudhibiti Zaidi ya hapo, napendelea kutumia mafuta ya au krimu ya nywele mara kwa mara Ili kuzipatia unyevu na ukuuza, kuharibika au kupasuka Mara nyingine, ikiwa nywele zikofupi au hazitumiki sana upenda kuzi. Hitaji kuwasha kila siku lakini bado napendelea kuhakikisha zinabaki safi na zenye muonekano mzuri.

Ndiyo, napiga kura. Kwa sababu ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii ya kuamua nani atakayetoka muongozi wa inchi au jamii. Kura yangu ni sauti yangu. Na napenda kutumia haki hiyo ili kuhakikisha kwamba maoni yangu yanahisabiwa na kuchangia mabadiliko chanya. Pia napiga kura kwa sababu ni sehemu ya kuwajibika kaki jamii. Hii ni fursa ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia, kueleza maoni yangu na kuunga mkono viungozi au sera zinavyowakilisha vya masilahi ya wananchi. Kwa mtu yeyote anayependa maendeleo ya jamii yake, kura ni hatua muhimu sana.

Ndio, ninavaa miwani mara kwa mara, hasa wakati wa kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu. Mioni kutoka kwenye screen inaweza kusababisha uchovu wa macho, hiyo miwani husaidia kulinda macho yangu na kufanya kuona kwa urahisi zaidi. Pia napenda kuvaa miwani ya jua wakati wakua nje, kwa sababu inalinda macho kutoka kwa mwanga, mkali na miala ya UV. He is.

Hekima niliyojifunza maishani ni kwamba kila changamoto ni furusa ya kujifunza. Mara nyingi tunakabiliana na matatizo yanayoonekana, makubwa au yasiyo na suluhisho. Lakini ikiwa tutachukua muda kufikiria kwa utulivu na kutafuta suluhisho, tutapata mafundisho ya dhamani ambayo hayapatikani kirahisi. Hii imenifundisha kuwa kila kikwazo kinaweza kuwa darasa lisilo raspa ya maisha.

Hali ya hewa leo, katika eneo yangu inaonekana ikiwa joto na kukiwa na miale ya jua pamoja na mawingu machache mchana. Joto la juu linaweza kufikia takriban 28 degrees Celsius hadi 33 degrees Celsius. Wakati joto la chini usiku, litakuwa takriban 18 degrees Celsius hadi 33 degrees Celsius na uwezekano wa mvua ni mdogo sana mchana. Kuna unyenyevu wa wastani na upepo mwororo, jambo ambalo hutoa hali ya hewa ya kawaida ya joto kando ya ziwa Victoria.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia hunisaidia kulinda dhidi ya jua kali hasa nikiwa nje kwa muda mrefu. Na pia hunifanya nijisikie nipo nadhifu na tayari kwa shughuli za siku. Ni kitu rahisi lakini chenye faida kubwa. Pia napenda kofia kwa upande wa mtindo. Kofia nzuri inaweza kukamilisha vazi lako na kuonyesha haiba fulani. Iwe ni kofia la kawaida au ya mchezo. Inanipa uhuru wa kuchanganya mavazi kulingana na mahali au mahali.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa baridi. Napenda hali yake ya utulivu, hewa ya baridi inayoburudisha na mazingira yanayokuwa tulivu zaidi. Ni wakati mzuri wa kupumzika, kutafakari na kutumia muda mwingi na familia au marafiki. Pia napenda msimu huu kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mtulivu. Zaidi kuvaa mavazi ya joto, kunywa vinywaji vya moto na kujisitiri vitu kunaleta hisia ya faraja na amani. Kwa jumla ni msimu unaonipa utulivu wa mwili wa akili.

Napenda kutembea sehemu zenye utulivu na mandhari ya utulivu na kuvutia kama bustani, kando ya mto au sehemu zenye miti mingi. Kutembea katika mazingira ya asili hunifanya nijisikie huru na kunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu bila kelele nyingi za mjini. Pia napenda kutembea maeneo ambayo kuna watu wachache lakini kuna maisha. Kama mitaa tulivu au maeneo ya kihistoria, kutembea huku kunanipa nafasi ya kugundua vitu vipya taratibu na kufurahia safari yenyewe, siku tu kufika mwisho.